Naam, nigependa kuenda pwani, ila kufikia sasa bado sijapata nafasi mwafaka kuenda kuzuru pwani. Naam, nimekuwa nikikaa bara. Ila siku moja, nigependa kuenda pwani ili kuona vile Pwani kuko na kutangamana na watu wa pwani.

Kuna wakati ambao napenda kufanya kazi nikiwa peke yangu, hizi ni kazi ambazo nahitaji kufanya harakaharaka na sihitaji kuuliza maswali mengi. Na wakati mwingine napenda kufanya kazi nikiwa na wengine, kazi ambazo zinataka watu wengi wakifanya kazi pamoja na kufatiliana kila wakati.

Inalingana na mahali ambapo naenda ama ni shughuli gani naenda kufanya. Lakini wakati mwingi napenda suruali kwa sababu ni rahisi kuvalia na pia inazuia baridi na mambo mengine. Keti pengine wakati ambapo naenda kwenye shughuli ambazo zinahitaji mtu kuvaa sketi kama ni msichana au kitu kama hiyo.

Chakula na chokipenda zaidi ni kuku kuku ya kuchomwa na napenda kukila wakati wowote ule. Kina latha mzuri sana na mara kwanza kukila nilikuwa mdogo kidogo. Tulikuwa tumepelekwa pale KFC. Nili kipenda mara kwanza. Na mwisho kukila ilikuwa ni wiki uliopita. Na latha ni ile ile tangu siku ya kwanza.

A ningependa kuwa mahali ambapo kuna utulivu, mahali ambapo kuna upendo, kuna ushirikiano na zaidi ya wote kuna umoja. Kwa sababu mahali kama hapa, mtu anaeza pata fursa ya kujikuza kama mtu na kusaidia wenzake. Walio kwenye sehemu moja.

Naeza sema napenda mbwa na paka kwa usawa sababu ni wanyama wa nyumbani ambao hawana mambo mengi na kuwashughulikia sio ngumu vile kama vile unavyo unaweza shughulikia mnyama kama kuku hivi. Na nawapenda kwa usawa.

Wakati wa baridi, napenda kujilinda na kujitunza zaidi. Mara nyingi huwa navaa nguo za joto, kunywa vinywaji vya moto na au. Kama chai na kukaa mahali penye joto, ili kuepuka kuugua. Pia napunguza shughuli za nje na kuchagua kufanya mambo ya ndani kama kusoma, kupumzika au kufanya kazi kwa utulivu. Wakati wa baridi pia huwa najitahidi kuwa makini kujipasha joto na kuhakikisha mwili wangu, unapata faraja na ulinzi. Unaohitajika.

Napenda kushirikiana kwa uwazi na ushirikiano wa dhati na timu yangu. Na ninaisikiliza maoni ya wenzangu, kutoa michango yangu. Na kuhakikisha kila mmoja ana nafasia kuhusika. Hii inanisaidia kufanikisha kazi kwa ufanisi na kuepuka migongano. Pia napanga majukumu, kufwatilia maendeleo ya kazi na Kushirikiana Kwa bidi ili kila mmoja ajue kinachaendelea. Hii huimarisha mshikamano na morali ya timu.

Ushauri ningependa kupatia mtu mwingine ni kuwa makini na maamuzi yake na kudumisha nidhamu. Ningependa kila mtu ajifunze kusikiliza kuwa na subira na kushughulikia changamoto na kwa utulivu badala ya hasira au haraka. Pia ni muhimu kushirikiana na wengine kwa uwazi na kuheshimiana kwa sababu mahusiano mazuri huchangia maendeleo ya pamoja na furaha ya kila mmoja.

Napenda kujifunza mambo mapya kwa njia ya vitabu, mtandaoni na mafunzo ya moja kwa moja. Kusoma vitabu na makala kunanipa kuelewa kwa kina. Au kwa mtandao unanisaidia kupata taarifa mpya na mbinu tofauti za kufanya kazi. Na pia napenda kushiriki katika mafunzo ya moja kwa moja na mtindo huu unanisaidia kupata uzoefu wa vitendo na kuelewa jinsi ya kutumia ujuzi mpya katika maisha ya kila siku. Au kazini.

Nashughulikia muda wa mwisho kwa kupanga kazi zangu kwa utaratibu. Kwaza natathmini kazi zote zinazohitajika kisha ninazipea vipaumbele kulingana na umuhimu na haraka. Hii inanisaidia kuhakikisha kila mmoja ya kazi inafanyika kwa wakati. Pia natumia ratiba na vicheki ili kuzingatia maendeleo ya kazi kuepuka kuchelewa.

Usiku kabla ya kulala, napenda kufanya shuguli zinazo nisaidia kupumzika. Mara nyingi nasoma kitabu, kusoma habari mtandaoni au kutazama filamu kwenye rununi yangu. Pia napanga kazi ya kesho na kuandaa mambo muhimu kabla ya kulala. Kwa mara nyingine napumzika na kwa mazungumzo na familia. Na pia na lala kwa utulivu na kuamka na nguvu siku inayofuata.

Napenda kutumia muda kiasi mtandaoni kulingana na mahitaji yangu ya kazi na burudani. Mara nyingi nasoma habari kujifunza ujuzi mpya na kushikirikiana na wenzangu kwenye miradi ya kazi. Wakati mwingine napumzika kwa burudani kama kusikiliza muziki na kuangalia video fupi. Napanga muda wangu mtandaoni ili nisizidishe na pia niwe na muda wa kufanya kazi za nyumbani. Mazoezi na wa kupumzika.

Napenda rangi nyepesi na tulivu kwa ukuta wa nyumba kwa mfano rangi kama nyeupe, bluu ya anga, au kijani kidogo hutoa hisia za utulivu na furaha na hufanya chumba kiwe cha kupumzika. Pia rangi hizi hufanya nafasi hufanya nafasi ya ndani kuonekana kubwa na safi na zinasaidia kuunda mazingira mazuri ya familia na wageni.

Na nimewahi kushiriki mashindano na uzoefu huu ulinifundisha umuhimu wa maandalizi kujiamini na kushindana kwa heshima kushiriki mashindano kunasaidia kujitathmini na kujifunza kutoka kwa wengine pia mashindano hunijenga ujasiri na kunipa motisha wa kujitahidi zaidi. Hata kama sikushinda kila uzoefu unanifundisha kitu kipya.

Aninatumia wa mitandao ya kijamii kuwasiliana na marafiki na wenzangu wa kazi pamoja na kupata taarifa ya abari muhimu. Mitandao ya kijamii unisaidia kuungana na watu na kubadilishana mawazo. Ahm ninajitahidi kutumia kwa nidhamu ili isichukue muda mwingi au kuathiri kazi yangu. Za kila siku napendelea kuhitumia kwa malengo yenye maana na manufaa.

Nasaidia jamii yangu kwa kushiriki kikamilifu katika shughuli za kijamii kwa kutoa muda wangu pale ninapohitajika. Kama katika usafi wa mazingira na kusaidiana na majirani au kushiriki mikutano wa maendeleo ya mtaa. Pia napenda kushiriki mawazo na maarifa yangu ili kusaidia kutatua changamoto ndogo ndogo zinazojitokeza katika jamii.

Naona kupiga kura kama ni wajibu wangu wa kiraia na njia ya kushiriki katika maamuzi yanayoathiri nchi na jamii kwa jumla pia kupitia kupiga kura napata nafasi ya kutoa sauti yangu kwa njia ya amani na halali na kupiga kura kunanionesha umuhimu wa kuwajibika kama raia na kufuata uongozi unaochaguliwa na ni hatua ndogo ndogo kama hizi lakini ni yenye maana kubwa katika kuimarisha demokrasia kwa hivyo.

Kipindi cha televisheni ninachokipenda ni vipindi vya habari na makala ya elimu. Makala ya kielimu hunifundisha mambo mapya kuhusu afya teknolojia na maisha ya kila siku. Hivi vipindi hunisaidia kufikiria kwa kina na kunifanya kufanya maamuzi bora. Vipindi vya taarifa sahihi hunipanua mawazo na kunisaidia kuelewa yanayoendelea katika jamii na duniani kwa ujumla.

Ndiyo napenda kununua vitu mtandaoni lakini kwa umakini. Kwa kuwa ununuzu wa mtandaoni hurahisisha kupata vitu kwa haraka na kulinganisha bei na kuokoa muda. Napenda pia zaidi pale napopata maelezo ya kutosha kuhusu bidhaa na wauzaji wanaoaminika. Hata hivo nazingatia usalama wa malipo na ubora wa bidhaa kabla kufanya uwamuzi. Napanga manunuzi yangu ili yasivuke budget yangu.

Utotoni nilipenda kucheza na marafiki zangu na kuchunguza mazingira yanayonizunguka. Nilifurahia sana michezo ya nje, kukimbia kuruka kamba na kucheza michezo ya jadi iLitufanya tushirikiane na kufurahia pamoja na pia nilipenda kusikiliza hadithi. Kuchora na kujifunza mambo mapya na kwa udadisi mkubwa na shughuli hizi ilinijenga kifikra na kunifanya nipende ubunifu na kujifunza mambo mingi.

Wakati ninapofurahia nyumbani, napenda kutumia muda na familia na marafiki. Na tunaweza kuzungumza wa kucheka. Na kula pamoja au kushiriki michezo ndogo ndogo. Hii hufanya ya mtu ajisikie kuwa na furaha na mshikamano wa kifamilia. Pia napenda kupumzika kwa kusoma vitabu, kusikiliza muziki, au kufanya shughuli ndogo ndogo za burudani ambazo. Zinapatia mtu amani na amani ya kiakili. Hii husaidia kuondoa bugdha. Baada ya siku yenye shughuli nyingi pia furaha nyumbani ni kipindi cha kupumzika. Kushirikiana na wapendwa na kuimarisha uhusiano mzuri na familia na marafiki.

Nina mkumbuka mwalimu wangu wa kiswahili shuleni. Nilimpenda kwa sababu alinifundisha kwa uvumilivu. Alifanya masomo kuwa ya kuvutia na alitufundisha zaidi ya masomo ya kawaida. Pia maadili na umuhimu wa nidhamu. Alinisaidia kukuzua ujuzi wa mawasiliano na kunifunza jinsi ya kueleza mawazo yangu kwa uwazi. Uongozi wake wa na msaada wake ulifanya masomo kuwa rahisi na kueleweka kwa haraka na nikaeza kufurahia masomo hayo.

Kumbukumbu niliayoipenda utotoni ni wakati wa kucheza na marafiki zangu shuleni. Tulicheka, tukakimbia, tukacheza michezo za jadi. Na mara nyingine tukashiriki katika shughuli za shule na jamii kwa furaha tele. Kumbukumbu hizi ziliundwa kwa mshikamano, urafiki na udadisi na kujifunza mambo mapya kila siku. Zimenifanya nipende michezo bunifu na kushirikiana na wengine.

Rangi ninaipendelea ni bluu na naipenda kwa sababu inanipatia hisia za utulivu, amani na furaha. Pia ni rangi inayonifanya nijisikie nilivyo na hutoa mtazamo chanya katika mazingira ninayotumia. Bului ni rangi inayofaa katika nafasi tofauti, iwe nyumbani, kazini au katika mavazi na hufanya kila kitu kiwe na mwoneka na mzuri na wa kuvutia.

Weekendi huwa nafanya kazi yangu ya siku tano ina thamani. Mara nyingi ninapenda kumaliza kazi za nyumbani. Jumamosi asubui ili nipumzike kabisa. Jumapili nisikia kuzuru familia na marafiki. Na wakati mwingine napika kwa pamoja au kuangea kwenye bustani. Hata kama ni dakika chache za kupumzika kwenye sofa au kusoma. Hio ndio namna ninavyo rejesha nishati kwangu kwa wiki inayokuja.

Chumba changu cha kulala ni mahali patulivu na pa amani sana. Ukuta una rangi ya majani ya kibichi laini. Na pazia nyeupe huvutia nuru kwa asubuhi. Na kitanda changu kina blanketi yenye rangi ya zambarao na maridadi ya afrika mashariki. Kona moja ina meza ndogo ambapo nahifadhi vitabu vyangu na vipendwa na taa ndogo yenye mwanga wa joto. Juu ya ukuta kuna picha ya familia na taswira ya mandhari ya pwani. Hakuna sauti za gari wala simu. Ni mahali pa kupumzika na kutafakari mwishoni mwa siku.

Kwa sasa napendelea kwenye uso wote. Hii inanipatia hisia ya ufasaha na wakati huo huo. Kufanya maisha iwe rahisi. Kwa kuwa hakuna unyonyozi wa kukataa. Hakuna matumizi ya mafuta maalumu na kusafisha haraka asubuhi. Mara kwa mara ninaweza kuwacha ndevu kukua. Kwa siku chache lakini najikuta mara nyingi narudi kwenye uso wazi. Inanifaya nijisikie mwenye nguvu na tayari kwa siku zote. Kazi au burudani.

Nahakikisha kufanya mazoezi kila siku. Kutembea kila asubuhi kwa dakika thelathini au kwa saa moja. Pia ninajikinga na chakula ninajilisha matunda mboga na majani za kwa ma. Nakunywa maji mengi napunguza sukari na mafuta. Usiku najaribu kulala kwa saa nne ili mwili upumzike. Mara kwa mara nafanya kipimo cha damu na macho. Kwa afya na akili napenda kusoma kucheza muziki na kuzuru marafiki. Maadam, mwili na roho vinasaidiana, vinaendelea kujiskuma vizuri.

Napenda zaidi kuku kwa sababu ni nyama nyepesi, ni laini na inaweza kupikwa kwa namna nyingi kama kukaangwa, kuchomwa na kutoka kwenye mchuzi, au hata kwenye saladi. Inapikwa haraka na ina haiachi harufu inaacha harufu nzuri kwa nyumbani. Na pia inaweza kuwa na afya sana ikitayarishwa kwa majani na kuvutia bila mafuta mingi. Kuku wa kienyeji hasa una ladha tofauti na unanikumbusha chakula cha mashambani kilichokuwa kinapikwa na mama. Hata leo bado ndiyo nyama ninayoiagiza mara mingi mkutanoni au kwenye mkahawa.

Kinywaji ninachokipenda zaidi ni maji ya machungwa yaliochanganywa na tangawizi kidogo. Aa. Kila ukunywa kinanipatia uhai na haraka na ladha safi. Pia ni rahisi sana kuliko soda na hakuna sukari ya ziada. Hata wageni wangu wanakipenda sana mara nyingi huwa nawatengenezea kiasi kikubwa wakati wa vikao vya kujumuika.

Asubuhi napenda kunywa maji ya machungwa yaliyochanganywa na tangawizi kidogo. Mara nyingi ninakipika nyumbani kwa kumanua machungwa mabichi alafu kuongeza vipande vya mizizi ya tangawizi na maji ya baridi kidogo. Kila kunywa kinanipa uhai na haraka na ladha safi. Pia ni rahisi sana kuliko soda.

Napendelea kuwasiliana kwa mazungumzo ya uso kwa uso na pale inapowezekana hasa kwa mambo muhimu au ya kihisia kwa sababu mawasiliano ya kuona husaidia kuelewa hisia muktadha. Kwenye mazingira na kazi ama kwa mawasiliano ya haraka natumia ujumbe mfupi kwenye simu au barua pepe. Lakini daima ninajaribu kuwa wazi mfupi na kwa heshima. Kila njia na wakati wake mazungumzo ya moja kwa moja yanaweka mahusiano. Ujumbe unakuwa kasi na simu inaweka uhusiano wa karibu. Kila mahali najikumbusha kusikiliza kwanza kujibu baadaye.

Uwepo wa mawasiliano ya kazi na heshima ni mojawapo ya vitu ambavyo vinafanya mazingira ya kazi kwa mazuri. Na kila mtu anasikia anaheshimiwa na anaweza kushiriki mawazo bila hofu. Pili ni usawa wa mzigo wa kazi na ushirikiano wa timu. Hakuna mtu anayebebwa na wote wanasaidia kufikia malengo. Tatu utunzaji wa afya ya kazi. Kama taa nzuri, hewa safi na mapumziko ya kutosha. Nne ni fursa ya kukua. Mafunzo, kutuzwa na kuonekana kwa jitihada. Mwisho ni wongozi unao aminika na kuwaunga mkono. Sio tu kuamrisha. Hapo ndipo kazi hubadilika kwa mahali pa kufanya kazi na kuishi.

Ninawasiliana na wenzangu kwa uwazi, heshima na usikivu. Kwanza ninalenga mazingira ya kufunguka kwa kwanza mazungumzo kwa salamu na kueleza hali zao. Pili ninatumia mchanganyiko wa njia mazungumzo ya moja kwa moja kwa muhimu ujumbe wa papo hapo na maswali rahisi na mikutano ya timu kira wiki kwa kuratibu shughuli. Tatu ninasisitiza usikivu ninawapa nafasi kwa wajieleze wao kuzawo bila kukatiza. Nini natoa maoni kwa njia ya kujenga na kuwatathmini walichofanya. Mwisho ninahakikisha mawasiliano hayawezi kukatika hata kwa michezo ya timu au chai pamoja ili kuimarisha uhusiano zaidi ya kazi tu.

Ninakunywa maji mara nne hadi kumi kwa siku kwa kuzingatia mpango kwanza kabla ya kuanza siku mwili ninafungua glasi moja ya maji ya moto. Halafu kila baada ya saa moja hadi mbili kazini nakunywa glasi nyingine. Najiangalia na kutumia simu kuweka kumbukumbu ya maji niliyokunywa. Au ninatumia chupa ya lita mbili ninayojaza asubuhi na kukamilisha kabla ya jioni. Wakati wa mazoezi, huwa nakunywa maji zaidi. Usiku kabla ya kulala nakunywa kidogo. Maji yananisaidia kuwa na nishati. Kuzuia kichwa kuuma na kulitunza mwili. Najijua, nimekosea wakati nikisoma kunywa maji kwa saa mingi.

Ndiyo napenda kuendesha baiskeli. Hasaa wikendi ni moja ya njia ninayozipenda zaidi ya kujionea mazingira na kufanya mazoezi. Mara nyingi huwa naenda kwenye njia ya kijani na za mitaani na wakati mwingine napenda baiskeli kuelekea uwanja wa michezo karibu na nyumba. Huwaa nafuraia kupata upepo, kusikia ndege na kujisikia huru. Pia ni njia nzuri ya kupunguza mkazo na kubadilisha kasi baada ya siku ndefu ya kazini. Hata kama sio mbio, mwendo mwenyewe unanipatia furaha na utulivu.